Napenda kuwasiliana na watu kwa njia mbalimbali kama vile napenda kuwasiliana na watu ambapo na tengeneza urafiki na pia napenda kuwasiliana na watu ambapo tunaongelea vitu kama siasa ndio tujue nchi yetu mahali inailekea na tuchague viongozi ambao wanafanya kazi na kuendeleza nchi pia napenda kuongea kuwasiliana na marafiki wangu ambao ni wa msaada kwangu wanani saidia na kujenga mwili wangu na pia napenda kuongelea na kuwasiliana na familia yangu au ndio upendo ambao wamenilea na kunileta hapa.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipa burudani na kunichochea kufikiria zaidi, pia hunisaidia kufikiria tena zaidi sana, na kuongeza fikira zangu. Hadithi hizi hunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti na kuamsha ubunifu wangu, pia hunisaidia kupumzika na kusahau mawazo na kutofikiria na kuwa na wasiwasi ya kila siku kwa muda. Kupitia hadithi za ajabu najifunza mafunzo mzuri sana za kimbalimbali, kuhusu maisha, ujasiri na matumaini, jambo linalonifanya nifikirie sana na nikuwe jasiri sana.